Naam, mimi napenda kuvaa miwani na miwani hunisaidia ili niweze kuona vyema Haswa ninaposoma, vitabu, ninaposoma magazeti Ninapo kuwa, katika ofisi mimi hupenda kuvaa miwani ili niweze kuwa a uelewaano mwema na wenzangu kwa sababu nitakuwa naangalia Kile ambacho nakisoma ama kile ambacho nakiona kabla ya kuwaelezea namna yalivyo.